Napenda kuvaa nguo za kawaida lakini nadhifu. Kama fulana safi, shati rahisi na surwali inayokaa vizuri Napendelea aina hii ya mavazi kwa sababu yananifaa nijiskie uhuru na kujiamini. Bila kujiskia nimebanwa au ni mepambwa kupita kiasi. Pia nguo hizi zinafaa kwa mazingira mengi. Iwe ni nyumbani, chuoni au nikiwa nje na marafiki.

Ndio, napenda kutoa sadaka au michango. Kadiri inavyoweza. Ninafanya hivyo kwa sababu ninaamini kusadia wengine nisehemu ya ubinadamu na wajibu kwa kijamii. Kutoa umaskini lazima uwe na mengi, bali ni moyo wa kujali. Sadaka hunikumbusha kuwa kuna watu wanao pitia changamoto kuliko mimi na mchango mdogo unaweza kuleta tofauti. Kubwa sana kwa maisha yao.

Napenda kuamka mapema anajua. Kwa sababu hunipa mwanzo mzuri wa siku. Kuamka mapema hunisadia kupanga mawazo, kujiandaa bila haraka na kuanza kazi nikiwa na akili tulivu. Pia asubuhi kuna utulivu ambao hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na mwenye malengo. Ingawa kulala mapema ni muhimu. Kuamka najua hunipa hisia ya kutumia siku vizuri zaidi ndiyo maana napendelea mtindo huo.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Kwa sababu chakula kizuri hunipafuraha na hunifanya njisikie nimeridhika. Ladha nzuri hunisadia kufurahia mlo na hata kupunguza msongo wa wa mawazo baada ya siku ndefu. Pia naamini chakula kitamu hasa kilichopikwa vizuri na kwa usafi huongeza hamu ya kula na afya ya mwili. Ndio maana nakithamini.

Ndiyo, nimewahi kufika baharini, na ilikuwa nzoefu mzuri sana. Bahari hunipa utulivu wa akili kwa sababu ya sauti ya mawimbi na upepo wa asili. Pia kuona maji makubwa hunifanya nitafakari maisha na kujisikia mdogo mbele ya maumbile. Ndiyo maana kuwa baharini huniacha nikiwa nimetulia na mwenye furaha kidogo zaidi.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa ndani na kujilinda vizuri kwa nguo nzito na vazi vya joto. Hii ni kwa sababu baridi kali inaweza kusababisha ugonjwa au kutufanya tuhisi vizuri. Pia napenda kunywa kitu cha moto kama chai au kahawa ambacho hunipa hali ya utulivu na faraja ya ndani na kunisaidia kupumzika vizuri bila kukosa nguvu za siku nzima.

Nilipokuwa ututoni, nilipenda sana kucheza na marafiki, hasaa michezo ya nje, kama kukimbia na mpira. Nilifanya hivyo kwa sababu mchezo ilinipa furaha, ilinifanya nijisikie huru na ilinisaidia kushirikiana na wengine. Pili ilinifundisha nidhamu, kushirikiana na kutumia nguvu vizuri. Ndiyo maana ninaikumbuka kama sehemu muhimu ya ukuwaji wangu.

Napenda kununuwa vitu vinavyonisaidia katika maisha ya kila siku, kama chakula, nguo muhimu na vitu vidogo vya matumizi ya nyumbani. Napendelea hivo kwa sababu hunifanya nijisikie nimetumia pesa kwa jambo lenye maana na faida ya moja kwa moja. Pia hunipa amani ya akili kujua kwamba, ninanunuwa vitu vinavyoongeza uraisi, afya na utulivu katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda filamu za hadithi za kweli, za kuchekesha na za kusisimua. Filamu za kweli hunifundisha mafunzo ya maisha zile za kuchekesha hunipa furaha na kupunguza stress na za kusisimua hunifanya niweke akili yangu katika changamoto za kipekee. Kwa hivyo napendelea filamu zinazochanganya burudani na mafundisho kwa sababu zinanifanya njisikie vizuri na pia kujifunza kitu kipya.

Ndiyo. Napenda kupiga picha. Kwa sababu picha hunisaidia kuifadhi kumbukumbu muhimu za maisha. Kupiga picha hunifanya nidhamini muda niliopo na watu au maneno niliyotembelea. Pia ni njia nzuri ya kujieleza na kuona uzuri wa vitu vidogo ambavyo mara nyingi hupitwa bila kutambuliwa. Ndiyo maana ninaifurahia.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni msongamano wa kazi na muda mfupi wa kukamilisha majukumu. Hii ni kwa sababu mara nyingi kazi ni nyingi kuliko muda uliopo na inahitaji kupanga kwa uangalifu ili usikose nafasi au ubora. Pia kushughulika na watu tofauti kunaweza kuleta changamoto za mawasiliano lakini kwa kupanga na kuwa na subira ninajaribu kushughulikia matatizo haya kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari, burudani na muziki kwa wakati mmoja. Radio hunifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii, hasa nikisikia habari za karibu au mjadala ya watu. Pia ni rahisi kusikiliza ukiwa unaendelea na kazi nyingine. Ndiyo maana ninaipenda.

Kwa kawaida, siwekangi picha zangu mtandaoni mara nyingi. Nafanya hivyo kwa sababu napenda kulinda faragha yangu na kuwa makini na ninashiriki hadharani. Pia naamini si kila kumbukumbu inahitaji kuekwa mtandaoni. Zingine ni bora zibaki binafsi. Nikifanya hivyo ni mara chache na kwa sababu maalumu. Kama tukio muhimu au ujumbe wenye maana.

Kuhusu wasilisho, najihisi na msisimko kidogo pamoja na tahadhari. Msisimko unatokana na nafasi ya kushiriki mawazo na kuonyesha nilicho jifunza, lakini tahadhari hutokana na hofu ya kukosea au kuhukumiwa. Hata hivyo, naamini wasilisho unijenga kujiamini, kunifundisha kuwasiliana vizuri na kunisaidia kukua kitaaluma. Dio maana ni nakichukulia kama fursa ya kujifunza zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya video Mara chache. Naipenda kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili na kupunguza msongo wa mawazo baada ya shughuli nyingi. Pia michezo hunipa changamoto zinazofanya nifikirie kwa haraka na kuboresha umakini. Hata hivyo, napendelea kucheza kwa kiasi ili nisipoteze muda mwingi kwenye jambo moja.

Ndiyo, nimewai kufikiria kwanzisha biashara yangu. Nimekua na wazo hilo kwa sababu biashara unipa uhuru wa kufanya maamuzi, kujitegemea kifedha na kutumia vipaji vyangu kikamilifu. Pia naamini biashara ni njia ya kujifunza nidhamu, uvumilivu na kuwaudumia wingine. Ndiyo manaa wazo hilo univutia licha ya changamoto zake.

Napenda mkate wa kawaida wa unga mweupe au wa ngano kwa sababu ni raisi kula na unaendana na vyakula mbalimbali. Pia unipa nguvu haraka, unafutisha njaa na ni raisi kupika au kupata dukani. Kwa ivo, napendelea mkate unaokidhi mahitaji ya kila siku unaoraishisha maisha na kuwa na ladha nzuri bila usumbufu.

Mchana, napenda kula chakula cha kawaida kilicho na wanga na proteini. Kama wali na nyama au samaki, pamoja na mboga. Napendelea hivyo kwa sababu hunitia nguvu za kutosha kupendelea na kazi za mchana. Kusaidia kuhifadhi afya na kunifanya nijisikie nimeridhika bila mzigo mkubwa wa chakula. Pia ni rahisi kupika au kupata, ndio maana ni chaguo langu la kila siku.

Njia ninayotumia kupumzika ni kukaa kimya, kusikiliza muziki wa utulivu au kunywa chai au kahawa ya moto. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuniruhusu kuangalia maisha kwa utulivu. Pia napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea kidogo kwa sababu huchangia afya ya mwili na akili na kufanya nijisikie tayari kushughulikia majukumu mengine bila kuchoka.

Ninaifadhi data yangu kwenye simu, kompyuta na sehemu ya mtandao ni kama cloud. Nafanya hivyo kwa sababu ni salama zaidi na hunirahisishia kupata wakati wowote inapohitajika. Pia kuhifadhi seemu zaidi ya moja hunisaidia kuepuka kupoteza ikitokea kifaaki mearibika. Ndiomaana na pendelea njia hii.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia nywila kali, kubadilisha mara kwa mara na kuepuka kufungua viungo au barua zilizowekwa. Nafanya hivyo kwa sababu mtandao una hatari nyingi kama wizi wa taarifa wa ulaghai. Pia hutumia programu za usalama na kuwa makini kinachoshiriki mtandaoni kwa sababu tahadhari hunisaidia kulinda taarifa zangu na usalama wangu binafsi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki, hasaa kwa kiwangu cha kujiburudisha. Ninaipenda kwa sababu mziki hunisaidia kupumzika, kuwachilia hisia, na kujieleza bila maneno mengi. Pia kupiga chombo hujenga umakini na nidhamu, na hunipa furaha ya ndani, hata nikiwa pekeangu. Ndiyo maana nakiona kama njia nzuri ya kujituliza na kufurahia muda angu.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa utulivu na wenye ujumbe mzuri kama R&B, Afrobeat laini au nyimbo za pole pole. Ninaipenda kwa sababu unisaidia kupumzika, kupunguza mawazo mengi na kuboresha hali ya moyo. Pia muziki wa aena hii unifanya nijisikie karibu na hisia zangu na kunipa nguvu ya kuendelea na shugli za kila siku bila msongo mkubwa.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kusikiliza maoni yao, kueshimu tofauti na kugawa majukumu kwa uwazi. Nafanya hivyo kwa sababu kila mtu ana uwezo wake na kushirikiana hutoa matokeo bora kuliko kufanya pekeako. Pia mawasiliano mazuri huzuia migongano na hujenga uaminifu, jambo linaloraisisha kufanikisha malengo ya pamoja.

Mara nyingi wikendi, napenda kupumzika, kutumia muda na familia au marafiki na kufanya shughuli za burudani. Hii ni kwa sababu wiki ni yenye shughuli nyingi na wikendi hunipa nafasi ya kupumzika na kurejesha nguvu. Pia napenda kutumia muda wa bure kusoma au kutembea kwa sababu kunisaidia kutulia akili na kuanza wiki mpya nikiwa na nguvu na utulivu.

Ndio, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipanua mawazo na kunipeleka kwenye ulmwengu wa kufikiria. Hadithi hizi unifanya nifikirie zaidi ya hali ya kawaida na kunipa burudani tofauti. Pia maranyingi hubeba ujumbe wakina kuhusu maisha, ujasiri na maadili. Ndio maana na nalifurahia sana kuzipendelea.

Napenda chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu ni rahisi kumengenya na kinasalia kuwa na afya nzuri. Chakula kidogo cha mafuta hunisaidia kudumisha nguvu bila kuongezeka uzito au matatizo ya afya. Pia napenda chakula kilicho kikiwa safi na chenye lishe. Kwa hivyo chakula kisicho mafuta kina kidhi mahitaji haya vizuri.

Ndiyo, napenda suruali zisizo bana sana, ambazo zinafariji mwili na hutoa uhuru wa kutembea au kukaa kwa muda mrefu. Ninaipenda kwa sababu suruali zinazofaa huniwezesha kufanya shugli za kila siku bila usumbufu na hufanya nijisikie huru. Pia hunipa mwonekano wa kawaida na nadhifu, jambo ambalo linafanya nijisikie vizuri kimwili na kisaikolojia.

Napenda waandishi wa vitabu wanaotoa hadithi za maisha halisi au fikra zinazofundisha, kama vile Paulo Kuelo au Shiramanda ngozi Adichie. Nawapenda kwa sababu kazi zao hunifundisha maadili, uvumilivu na kuangalia maisha kwa mtazamo tofauti. Pia vitabu vyao hunikumbusha umuhimu wa ndoto ujasiri au kufuata malengo. Ndiyo maana huwa navutiwa kusoma kila wakati.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Real Madrid. Naipenda kwa sababu ina historia kubwa ya ushindi nidhamu na wachezaji wa kiwango cha juu. Pia imekua ikipeleke vipaji vizuri ya kucheza kwa shauku kubwa katika mashindano makubwa. Kuiona ikicheza hunipa furaha na msisimko ndiyo maana nimeendelea kuipenda kwa muda mrefu.

Asubuhi, napenda kunywa chai au kahawa ya moto. Ninaipenda kwa sababu nisaidia kuamka na kuamka akili, kunipa nguvu kidogo na kunifanya nijiskie tayari kuanza kazi za siku. Pia kinywaji cha moto nipa hisia za utulivu na faraja, jambo linalo nifanya nijiskie vizuri kabla ya kuanza shugli nyingine.

Ndiyo. Napenda kuvaa saa Hasa zile raisi na zinazo faa kila siku. Ninaipenda kwa sababu si tu zinanipa muda, bali pia hunifanya nijisikie nadhifu na kuonekana nikiwa na mpangilio. Saa pia ni muhimu kwa kupanga shugli na kuhakikisha zifanywe zote bila muda. Ndiyo maana haziwezi kukosa katika mtindo wangu wa kila siku.

Siku za mvua, napendelea kukaa ndani na kufanya shugli za utulivu kama kusoma, kuandika au kusikili za muziki. Hii ni kwa sababu mvua hunipa hisia za utulivu na kunifanya njisikie peke yangu bila msongamano wa kawaida. Pia ni fursa mzuri ya kupumzika kutoka shugli za kawaida na kujiandaa kwa wiki ijayo kwa akili tulivu na furaha kidogo.

Mara nyingi, nachaji kifaa changu maramoja hadimbili kwa siku, kulingana na matumizi. Ninafanya hivyo kwa sababu kuwa nachaji ya kutokusha, zinahakikisha kifaa kinapatikana wakati wowote, ninapo itaji. Kama kwa kazi, mawasiliano au burudani. Pia kuna punguza hofu ya kifaa kushika nusu chaji na kuniruusu kuendelea na shugli zangu bila usumbufu.

Mara nyingi, napanga kufanya mazoezi ya mwili angalau mara tatu kwa wiki. Ninafanya hivyo kwa sababu mazoezi unisaidia kuboresha afya ya mwili na akili, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia uchangia kuwa na mwili imara na kuzuia magonjwa. Ndio maana niseemu muimu ya rati bayangu ya kila siku.

Kipaumbele changu kazini kuhusu mawasiliano ni uwekaji wazi wa maelezo na kusikiliza wengine kwa makini. Hini kwa sababu mawasiliano mazuri hunisaidia kuepuka migongano, kufanikisha kazi kwa usahihi na kuakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pia hutoa nafasi ya kushirikiana vizuri na kujenga uaminifu kati ya wafanyakazi.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, inga wasi raisi sana. Naamini inawezekana kwa sababu bado naweza kuzungunza na watu ana kwa ana, kufanya kazi ndogo na kupumzika bila skrini. Hata hivyo, teknolojia uniraisirahisishia maisha, ndio maana kuikosa unifanya nitambue dhamani yake zaidi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi kama waridi au maneno. Ninaipenda kwa sababu unipa hisia za utulivu na furaha maramoja nikipoa na maranyingi unirudisha kwenye kumbukumbu nzuri za asili au nyumbani. Pia harufu nzuri unifanya nijisikie vizuri kimwili na kisaikolojia. Ndio maana huwa napendelea kila mara nikiona au nikiskia harufu hio.

Ndiyo, napenda kupika kwa kiasi. Ninaipenda kwa sababu hunipa nafasi ya kujenda chakula, chenye afya na ladha ninayoipenda. Kupika pia hunisaidia kupumzika na kujisikia huru na hasa nikijaribu mapishi mapya. Zaidi ya yote, hunifanya nijisikie nimejitegemea au kuridhika ninapokula kile nilicho kianda mwenyewe.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki. Ninaipenda kwa sababu unipa burudani, kunialika, kita kutafakari na kupumzika akili baada ya shuguli nyingi. Pia kunisaidia kujifunza mambo mapya na kuendeleza ujuzi wangu, jambo linalofanya ni jisikie furaha na kuridhika wakati wa muda wangu wabure.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali na nyama pamoja na mboga. Ninakipenda kwa sababu ni chakula kinachonishibisha vizuri na kunipa nguvu za kutosha kwa siku nzima. Pia kina ladha nzuri na kina mchanganyika wa virutubusho vinavyosaidia afya ya mwili. Zaidi ya yote ni chakula cha kawaida ambacho hunikumbusha nyumbani na kunifanya nijisikie nimeridhika.

Napambana na mabadiliko kazini kwa kuwa tayari na kubadilika haraka kulingana na hali. Ninafanya hivi kwa sababu mabadiliko mara nyingi huleta changamoto mapya na kuwa tayari kunirahisishia kukabiliana na hali mpya bila stress. Pia kusikiliza maelekezo mapya na kushirikiana na wenzangu hunisaidia kuelewa mabadiliko vizuri na kufanikisha malengo ya pamoja.

Ndio. Napenda ndeke wakufuga nyumbani. Hasa ainandogo kama kanari au parot. Napeana muda nao kwa sababu hunipa furaha, utulivu na burudani pali nikikaa au nikisikia sauti zao. Pia unifunza uvumilivu na utunzaji wa wanyamu na hutoa isia nzuri ndani ya nyumba. Ndio maana hua napenda kuwa nao.

Maranyingi, napenda kufanya mazoezi asubuhi na ipendelea kwa sababu asubuhi mwili wako bado umepumzika na kufanya mazoezi kuna saidia kuamka akili kuongeza nguvu na kuanza siku nikiwa na nguvu na msisimiko. Pia uchangia afya ya mwili kwa ujumla na kunifanya nijisikie tayari kushugulikia majukumu yote ya siku.

Napenda juisi ya machungwa zaidi. Ninaipenda kwa sababu nitamu kidogo, yenye vitamini C nyingi, na hunipanguvu na mwili kuanza siku vizuri. Pia hunifanya nijisikia tayari na yenye furaha, na nirahisi kupata au kuandaa nyumbani. Ndiyo maana huwa ni chaguo langu la kawaida.

Mara nyingi, natumia simu yangu kwa mawasiliana na kupata taarifa. Naitumia kuwasiliana na familia na marafiki, kusoma habari na kujifunza vitu vipya mtandaoni. Ninafanya hivyo kwa sababu simu hunirahisishia maisha kuokoa muda na kunisaidia kubaki nimeunganishwa na dunia. Ndiyo maana ndiyo kifaa ninachokitumia zaidi kila siku.

Napendelea chakula chenye pilipili ya kiasi. Si kali sana wala isio na ladha. Ninaipenda kwa sababu ladha ya viungo hujitokeza vizuri bila kuathiri tumbo au kufunika ladha ya chakula chenyewe. Pilipili ya wastani hunifanya nifurahie mlo. Hunipa, hamu ya kula na bado niruhusu kula kwa utulivu bila usumbufu.

Ndiyo, natumia mfumo wa salama wa vidole mara nyingi. Ninautumia kwa sababu ni wa haraka, rahisi na salama kuliko kutumia nywila pekee. Mfumo huu hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi na kuhakikisha ni mimi tu ninaweze kufungua kifaa changu. Jambo linalonipa amani ya akili kila siku.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Ninaitegemea kwa mawasiliano kupata taarifa na kupanga shughuli za kila siku. Pia hunisaidia katika kazi, kujifunza na hata burudani. Kwa sababu kifaa hiki kunarahisishia maisha kwa njia nyingi, huwa ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Naanzaje mradi mpya wakazi kwa kupanga hatua kwa hatua. Kwanza kutambua lengo, kisha kupanga rasilimali wa wajibu na hatimaye kwanza hatua ndogo ndogo. Ninafanya hivyo kwa sababu mpango mzuri, unsaidia, kuepuka machungu au kuchanganyikiwa. Pia kushirikisha timu na kueka muda maalum kuna raisisha kufanikisha mradi bila msongamano kwa matokeo bora.

Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa maneno ya heshima na tabasamu. Mara nyingi sehemu tulionayo nyepesi na utulivu kama chumba cha mkutano au ofisi. Ninafanya hivyo kwa sababu karibisho la heshima ufanya kila mtu ajisikie kukaribishwa na kuunganishwa na pia huunda mazingira mazuri ya kushirikiana. Hii hunisaidia kuanzisha mazungumuzo mema na kushirikiana kwa ufanisi.

Ndio. Napenda kuendesha baiskeli mara kwa mara. Ninaipenda kwa sababu ninjia nzuri ya kufanya mazoezi, kupumzisha akili na pia kufurahia mazingira ya nje. Kuendesha baiskeli hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Ndio maana ninaifurahia.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Ninaipenda kwa sababu historia hunisaidia kuelewa tulikotoka, makosa yaliopita na mafanikio ya binadamu. Maarifa haya hunipa mtazamo mpana wa maisha na hunisaidia kufanya maamuzi bora sasa. Ndiyo mana huiona historia kama somo lenye dhamani kubwa.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kusikiliza kwa umakini na kwa subira. Ninafanya hivyo kwa sababu maoni hunisaidia kuboresha kazi yangu, kujifunza na kuona mambo kutoka mtazamo tofauti. Pia kunapokea kwa heshima kujenga uhusiano mzuri na kuunda mazingira ya ushirikiano, jambo linaloongeza ufanisi kwa pamoja.

Mara nyingi, naenda mahali pa ibada mara moja au mbili kwa wiki, kulingana na ratiba yangu. Ninafanya hivyo kwa sababu ni njia ya kupata utulivu wa akili, kuimarisha imani na kuunganishwa na jamii. Pia mahali pa ibada unipa nafasi ya kutafakari, kujifunza maadili na kupata faraja ya kiroho. Ndiyo maana huwa napendelea kuhudhuria mara kwa mara.

Ni lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kujifunza na kupata ujuzi mpya kila siku. Ninafanya hivyo kwa sababu, kuna nikaribishia fursa ya maendeleo, kunisaidia kushugulikia changamoto kwa ufanisi na kunipa nafasi ya kuchangia kikamilifu katika kazi. Pia ndilio huniwezesha kuwa mtaalamu bora na kuendelea kuwa na udhamani kazini.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa kiasi. Ninafanya hivyo kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu na kupata taarifa kabla ya kufanya uamuzi. Kama kununua kitu au kuchagua huduma. Hata hivyo, huwa makini kwa sababu, si maoni yote ni sahihi. Hivyo nayachuja ili kupata yaliyo na manufaa ya kweli.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko wa kukesha usiku. Napendelea kuamka asubui kwa sababu akili huwa tulivu. Ninawesa kupanga siku yangu vizuri na kuanza kazi nikiwa na ngufu. Asubui hunipa nidhamu na utaratibu nzuri. Ndiyo maana na hisi nina tija zaidi wakati huo kuliko usiku.

Niapo sherekilea siku kuu na pendelea kufanya hivyo kwa kushirikia na nafamilia na marafiki, kula chakula nzikizuri na kufanya shugli za furaha pa moja. Ni nafanya hivyo kwa sababu kuna nipa hisia za moja, furaha na kumbukumbu nzuri. Pia ni fursa ya kupumzika au kusherekeq mfanikio au matukio maalum ya maisha.

Kwa kiasi fulani, ningependa kurudi ujana, lakini si kabisa. Ningependa kwa sababu ujana ulikuwa na uhuru, guvu nyingi na wasiwasi mdogo. Hata hivyo, sipendi kuwacha nilipo sasa kwa sababu nimepata hekima, uzoefu na ufahamu wa maisha. Kwa hiyo, nadhaamini kumbukumu za ujana, lakini pia naridhika na hatua niliyofikia sasa.

Kwa kawaida, sipendi kuvaa vipuli, lakini naundhamini wanao ivaa, sababu ni kwamba napendelea mtindo raisi usioitaji vitu vingi mwilini. Pia napenda kujisikia huru bila mapambo yanayo weza kunisumbua wakati wa shugliza kila siku. Hata hivyo, ninaelewa vipuli vinaweza kuongeza mvuto na kujiamini kwa wanavyo ipenda.

Mara nyingi, naenda hospitali mara chache kwa mwaka, zaidi ya mara moja au mbili tu, au pale ninapohitaji matibabu maalumu. Ninafanya hivyo kwa sababu huduma ya afya ni muhimu na siwezi kuikosa ikihitajika. Pia kuangalia afya mara kwa mara hunisaidia kuzuia matatizo makubwa na kudumisha afya njema. Dio maana nadhani ni muhimu kufanya hivyo.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kushiriki shughli za pamoja, kusaidiana na watu, na kushiriki katika mikutano au matukio ya jamii. Nafanya hivyo kwa sababu ushiriki uimarisha mshikamano, kujenga uaminifu, na husaidia kutatua changamoto za jamii kwa pamoja. Pia unifanya nijisikie sehemu ya jamii na kuchana maendeleo ya wengine pia.

Wakati mkuu wa mpira waesabu, almarufu baseball ni pale mpiga mpira ana kabiliana na mpiga wa bat. Ambapo kila timu inajaribu kupata pointi kwa kuzungusha mpira au kufanikisha mbio. Hii ni seemu muhimu kwa sababu ni wakati wa maamuzi makuu, mbinu na usahihi ambao uamua matokeo ya mchezo. Ni wakati wa msisimko mkubwa wa wachezaji na mashabiki kwa sababu kila atua inaweza kubadilisha matokeo ya mchezo.

Ndio, napenda kuogelea kwa kiasi. Ninaipenda kwa sababu ni mazoezi mazuri ya nayo usisha mwili nzima na kunisaidia kupumzisha akili. Kuogelea pia unifanya ni jiskie huru na kupunguza msongo wa mawazo. Ndio mana huwa naifurahia, hasa ni napopata nafasi.

Mimi ufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema. Asa baada ya kuamka na kupata usingizi mzuri. Asubuhi akili huwa tulivu na makini, nguvu za mwili zipo na si changamoto nyingi za siku au uchovu. Hii u nafanya kazi ni raisi kufanya kwa ufanisi na kuzingatia maelezo kwa makini. Ndiyo maana napendelea wakati huu wa siku kufanya kazi muhimu.

Napenda wanyama wadogo na wenye tabia ya kirafiki. Kama mbwa, paka au ndege wa nyumbani. Ninapenda kwa sababu hunipa furaha burudani na isia za utulivu nikijangalia au nikishirikiana nao. Pia wanyama hawa unifundisha uvumilivu kwaheshimu wanyama wengine na kujifunza kushirikiana na viumbe wengine. Ndiyo maana huwa napenda kuwa nao.

Nina mahusia no mazuri na heshima na wazee wangu. Kama wazazi, babu au walimu wazee. Napenda kushirikiana nao, kusikiliza ushauri wao na kujifunza kutokana na uzoefu wao. Hii ni kwa sababu wazee utoa hekima mwongozo na msaada wakiroho na kiisia. Na kuwa karibu nao unifanya njisikie salama na kuwa na msingi dhabiti katika maisha yangu.

Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea eneo lenye bahari na mazingira ya asili. Kama pwani tulivu au kisiwa kizuri. Ningependa kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kuachana na msongo wa maisha ya kila siku. Pia kuona mandhari mapya na tamaduni tofauti hunipanua mawazo na kunijaaza nguvu mpya kabla ya kurudi kwenye majukumu.

Hapana, siishi kabisa mahali nilipo zaliwa, lakini bado napathamini sana. Ni meama kwa sababu ya masomo, kazi au fursa nyingine za maisha. Hata hivyo, mahali nilipo zaliwa bado ni muhimu kwangu kwa sababu ndiko niliko pata malezi, kumbukumbu za utotoni na msingi wa maadili yangu.

Kutoka dirisha ni mwangu, naona mazingira ya kawaida yenye nyumba, miti na watu wakipita. Mandhari hii unipaisia ya utulivu kwa sababu inanifanya nijisikie kuunganishwa na maisha ya kila siku ya jamii. Pia kuona mwanga wa asubui au machweo unipa motisha na kunisadia kupumzisha akili. Ndiyo maana napenda kuangalia nje mara kwa mara.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza hatuwa muhimu ya masomo au kufwanikisha lengo nililofanyia kazi kwa muda mrefu. Tukio hilo ilinifundisha uvumilivu, kujituma na kujiamini. Pia iliniipa mwelekeo mpya wa maisha na kunikumbusha kuwa juhudi na subira huleta matokeo. Ndiyo maana nakumbuka kama hatuwa ya maana sana maishani.

Somo la sayansi ni lalo lipend ni biolojia, hasa masuala ya mwili wa binadamu na viumbe hai. Ninaipenda kwa sababu unifundisha jinsi maisha ya navyofanya kazi, machakato ya asili, na jinsi ya kudumisha afya. Pia hunipa uelewa na kina wadunia na ya viumbe na mwili wangu. Jambo linalo nifanya nijisikie maarifa, haya ni muhimu maishani.

Naimiza ushirikiano katika timu kwa kushirikiana maoni, kusikiliza wengine na kugawana majukumu kwa uwazi. Nafanya hivo kwa sababu kila mtu ana nguvu tofauti na kushirikiana utoa matokeo bora kuliko kufanya peke yako. Pia mawasiliano mazuri na heshima hujenga uaminifu na mshikamano. Jambo linalo fanikisha malengo ya pamoja kwa uraisi.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa. Ninaipenda kwa sababu hunipa nafasi ya kuona ubunifu wa watu, kuelewa ujumbe uliopo nyuma ya kazi za sanaa na kupanua mawazo yangu. Maonyesho ya sanaa hunipa msukumo, kulinifanya nidhamini vipaji vya wengine. Ndiyo maana huwa nayafurahia.

Ndiyo. Napenda kutembea kwa miguu mara kwa mara. Ninaipenda kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi mepesi, kupumzisha akili na kufurahia mazingira yanayo nizunguka. Kutembea pia hunipa nafasi kufikiria kwa utulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Ndiyo maana huwa ninachagua njia hii ninapo ipata muda.

Mara nyingi naangalia baruapepe mara kadhaa kwa siku, hasa asubui, mchana na jioni. Nafanya hivyo kwa sababu baruapepe utumika kwa mawasiliano muhimu ya kazi au taarifa rasmi. Kuziangalia mara kwa mara unisaidia kutoikosa taarifa muhimu, kujibu kwa wakati na kupanga majukumu yangu vizuri bila kuchelewa.

Mfereji wa TV ninayefuata mara nyingi ni channel ya habari na burudani, kama Citizen TV au KTN News. Ninafanya hivyo kwa sababu hunipa habari za haraka, vipindi vya elimu na burudani ya kila siku siko. Pia hunifuatilia kusaidia kubaki na taarifa za sasa kuelewa matukio yanayojiri na kushirikiana maoni na familia au marafiki.

Maranyingi, natumia wifi zaidi kuliko data ya simu. Ninaipendelea kwa sababu ni raisi ya haraka na haina garama kubwa kama data ya simu. Pia wifi uniruhusu kuunganisha vifaa vingi kwa wakati mmoja, kuangalia habari, kazi na burudani bila wasiwasiwa kumaliza data haraka.

Kila subuhi ninapo amka, napanga siku yangu kufua uso, kunywa kinywaji cha moto na kufanya mazoezi madogo. Ninafanya hivi kwa sababu huniwezesha kuamka akili na mwili kupata nguvu za kutosha na kuanza siku kwa mpangilio mzuri. Pia huchangia kwa afya ya mwili na akili, hivyo siku inaanza vizuri na kwa tija.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za Tukio, kama tamasha, michezo, au maonyesho ya sanaa. Inafanya hivyo kwa sababu inanipa fursa ya burudani kushirikina na marafiki au familia na kufuraia matukio maalum Pia kununua tikiti kuna hakikisha usalama wa kuingia kwa kuondoa wasiwasi wa kuingia bila ridhaa. Ndio maana hua nafanya hivyo mara kwa mara.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai ya moto. Ninaipenda kwa sababu hunipa utulivu na kunisadia kuanza au kumaliza siku nikiwa nimetulia. Pia chai hunipa nguvu ya wastani bila kunichosha na nirahisi kupata au kuandaa. Ndiyo maana nimeifanya kuwa chaguo langu la mara kwa mara.

Ndio, nanunua vitu kupitia simu mara kwa mara. Ninafanya hivyo kwa sababu ni raisi, inaokoa muda na huniruhusu kulinganisha bei bila kutoka nyumbani. Pia malipo ya simu ni salama na haraka. Jambo linalov nifanya ni jisikie huru na kununua kwa ufanisi bila usumbufu mwingi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa kiasi. Ninaipenda kwa sababu unipa utulivu, kuokoa muda wa usafiri na kuniruhusu kupanga kazi kwa uhuru zaidi. Hata hivyo, ninapenda pia kubadilisha mazingira mara kwa mara kwa sababu kufanya kazi sehemu moja muda mrefu kunaweza kuchosha.

Mazoezi yangu ya kila siku ni mazoezi mepesi kama kutembea, kunyoosha mwili na kufanya push-ups au squats chache. Nafanya hivyo kwa sababu unisaidia kuamsha mwili, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia mazoizi ya kila siku nisaidia kudumisha afya bila kuchoka sana. Ndiyo maana nafanya kwa kiasi lakini kwa maendelezo.

Ndiyo. Napenda hesabu kwa kiasi. Ninaipenda kwa sababu hunifundisha kufikiri kwa mpangilio, kutatua matatizo, na kuwa makini na maelezo. Pia hesabu hunisaidia katika maisha ya kila siku kama kupanga pesa au mda. Ingawa wakati mwingine ni ngumu, changamoto zake hunifanya nijisikie nimejifunza kitu muhimu.

Ninaapo sheherekea mafanikio ya timu na pendelea kufanya hivyo kwa kushirikia na nawenzangu, kula chakula pamoja na kusherehekea kwa furaha. Ninafanya hivi kwa sababu kuna imiza mshikamano wa timu kuimarisha uhusiano na kuonyesha shukrani kwa jitihada za kila moja. Pia ni fursa ya kutia moyo kila mshiriki au kuhamasisha mafanikio zaidi siku za usoni.

Ndio, napenda asali mara kwa mara. Ninaipenda kwa sababu ni tamu as asili, haina madhara makubwa kama sukari nyingi na pia inafaida kiafya kama kusaidia mfumo wa kinga au kuongeza nguvu. Pia unifanya nijisikie vizuri wakati wakula, kunywa chai au kuiweka kwenye chakula. Ndio maana hua napendelea kutumia asali.

Mafanikio binafsi ninayodhamini kazini ni kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi, kufikia malengo ya timu na kujifunza ujuzi mpya kila siku. Nayadhamini kwa sababu unipa uwakika wa maendeleo binafsi kuridhika na kazi yangu na kuongeza heshima na kuaminika kazini. Pia mafanikio haya unipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kwa ubunifu zaidi.

Kulinda mazingira, huwanga natupa taka mahali sahihi, kutumia maji na umeme kwa akiba na kupanda miti kadri niwezavyo. Pia napendelea kupunguza matumizi ya plastiki na kutumia njia ya za usafirishaji rafiki kwa mazingira. Hii ni kwa sababu kulinda mazingira kuna hakikisha afya bora, urithi kwa vizazi, vijavyo na mazingira safi ya kuishi. Jambo linalo nifanya nijisikie, ninachangia mema.

Nina mkumbuka mwalimu wangu wa kiswa hili shuleni. Nina mkumbuka kwa sababu alikua mwalimu mwenye subira. Anayefundisha kwanjia ya kuvutia na anayetusaidia kuelewa somo kwa uraisi. Pia alitufundisha maadili na umuhimu wanidhamu shuleni. Jambo lililo nifanya ni jisikie motisha ya kujifunza na kudhamini elimu hadi waleo.

Sera muhimu ya kampuni ninayo iona ni sera ya uwazi, heshima na ushirikiano kazini. Ninaiona muhimu kwa sababu hunisaidia kuelewa majukumu, kushirikiana kwa ufanisi na kuepuka migongano. Pia kampuni yenye sera nzuri hutoa motisha, uaminifu na ushikamano mzuri katika wafanyi kazi, jambo linalo ongeza tija na mafanikio ya pamoja.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa mazungumzo, kula pamoja, au kufanya shugli ndogo za burudani. Ninafanya hivyo kwa sababu kuna jenga ukaribu, upendo na maele wano kati yetu. Pia muda huo unipa utulivu wa akili na kunikumbusha dhamani ya kuwa na watu wakaribu katika maisha yangu.

Kumbu kumbu ya utotoni ni nayo kumbuka ni wakati nikipiga michezo na marafiki, shambani au mtaa wa jirani. Kumbu kumbu hii ni nzuri kwa sababu ilijaa furaha, kucheka na mshikamano wakirafiki. Pia ilinifundisha ushirikiano, uvumilivu na furaha ya kushirikia na nawengine. Jambo ambalo limebaki kuwa sehemu ya maisha yangu hadi waleo.